Ninahifadhi pesa kwa kuwa na malengo wazi na matumizi wa nidhamu binafsi. Kwanza najiwekea bajeti ya kila mwezi ili nijue mapato yangu yanenda wapi ninatenga kiasi fulani cha akiba kabla ya kutumia pesa nyingine. Pia natumia akounti tofauti ya akiba ili nisiwe na kishawishi cha kutoa pesa mara kwa mara kila ninapopata kipato cha ziada kama bonasi au faida ndogo. Naongeza kwenye akiba badala ya kuitumia haraka. Najaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kama ununuzi wa mskumo wa kula nje mare kwa mara. Aina, aidha naweka malengo kifedha ya muda mfupi na mrefu jambo linalo nisaidia kuwa na motisha ya kuendelea kuokoka. Akiba inanipa amani ya moyo kwa sababu najua nina maandalizi ya dharura na mipango ya baadae.

Ndio napenda kuchora na kupaka rangi. Kuchora hunisaidia kutoa mawazo yangu kwa njia ya ubunifu. Hasa wakati ninapotaka kupumzika au kueleza hisia bila maneno mengi. Kupaka rangi kuna niletea utulivu kwa sababu nachanganya rangi polepole na kufurahia mchakato wenyewe. Sipendi sana ushindani kwenye sanaa mimi huchukulia kama njia ya kujifurahisha na kujieleza. Wakati mwingine, nachora vitu rahisi kama maandhari ya asili au maumbo ya kubuni na mara nyingine napenda kujaribu rangi mpya bila mpango maalum. Kwangu, kuchora na kupaka rangi ni muda ya kuwa pekeyangu na kufurahia ubunifu wangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha hasaa baada ya jua kali. Harufu hiyo hunipa hisia utulivu na muanzo mpya. Kena penda harufu ya kahawa safi ya asubui kwa sababu huniamusha na kunipa hasa ya kwanza siku. Harufu ya arzi yenye nyekevu unikumbusha maisha kijiji na ukaribu na asili. Vile vile napenda harufu ya chakula kinapo pikwa nyumbani. Hasa vitungu na viungo winapo kaangwa. Kwa sababu hunifanya nijisikie nyumbani na salama, harufu laini ya sabuni au manukato ya sio makali na yeo hunipendeza kwa kuwa nisafi na tulivu. Kwa ujumla, napendelea harufu za asili na zanye kumbu kumbu nzuri kuliko harufu kali au zabandia kwa sababu huniletea amani ya moyo na furaha ya ndani.

Ninashughulikia muda kazini kwa kuweka kazi zangu, mapema na kuweka vipaumbile wazi. Kila asubuhi au mwanzoni mwa wiki huorodhesha majukumu yangu na kuyagawa yale ya dharura na yale yanayoweza kusubiri. Ninatumia ratiba au kalenda kunikumbusha muda wa mkutano na tarehe za mwisho ili nisibaki nyuma. Pia hujitahidi kugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo. Jambo linalo nisaidia kuzimaliza bila msongo. Ninapokuwa kazini hujitahidi kuepuka vitu vinavyo poteza muda kama matumizi ya simu ya siwe ya lazima. Zaidi ya hayo hujipangia mapumziko mafupi iliku rejesha nguvu na umakini. Kwa kufanya hivi naweza kutumia muda wangu kwa ufanisi, kukamilisha kazi kwa wakati na kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Whatsapp, Google Chrome, YouTube na programu za benki ya simu. Whatsapp ni muhimu sana kwangu kwa sababu ninayotumia kwasiliana na familia, marafiki na watu wakazi. Inansaidia kubadilisha ujumbe, picha, sauti na hata kufanya mawasiliana ya haraka bila garama kubo. Google Chrome ninayotumia kutafuta tarifa mbali mbali mtandaoni. Iwe ni kusoma abari, kujifunza jambo jipya, au kutafuta suluhisho latatizo fulani. Programu hii unisaidia kupata tarifa kwa uraisi na haraka. Youtube nayo ni programu inayifungua karibu kila siku kwa ajili la kujifunza na burudani. Inapenda kuangalia video za elimu, mafunzo wa kazi, muziki na vipindi vinawewe ni furaisha. Programu za benki ya simu kama mpesa au banki mtandaoni ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Nazitumia kutama no kupokea pesa kulipa bili na kunua bidhaa bila kubeba pesa taslimu. Pia natumia programu ya kalenda na alam kupanga muda wangu na kuhikisha sikosi miadi muhimu. Kwa ujumla, programu hizi zime raisisha maisha kwa kunisaidia kwa siliana, kujifunza kufanya malipo na kupanga shuguli zangu za kila siku kwa ufanisi zaidi.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi, lazima nijijandae vizuri usiku huu. Nina hitaji kukagua ripoti yangu, nihakikishe takwimu zote ni sahihi. Jee, nimeweka maoni yote muhimu, hebu nisome tena polepole. Kuna sehemu kadhaa, zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa, zinaeleza vizuri zaidi. Nitaanda maswali anazoweza kuulizwa, niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida lita faa au inavyo bidi nivae tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi ninahitaji kulala salama ili niamke na akili safi mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Nyumba inaitaji kusafishwa leo. Vumbi limeja kila mahali. Nitanza na chumba chakulala, nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea kikohozi vinaitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiliwe na kupanguliwa. Naitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto wanisedia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatowa amani ya moyo. Ninafikiri nitatumia saa mbili tu. Bada kusafisha tutaka kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke labda nitakutana jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamuka mapema. Nadhani jioni ni wakati muhimu sana kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Ninaakaunti nyingi sana. Kila moja inaitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Tatangeneza nywila tofauti kwa kila akaunti. Lakini tazikumbukaje zote? Labda niandike mahali salama au nitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja, lazima pia nibadilisha njula mara kwa mara, kila miezi mitatu usalama wa mtandaoni ni muhimu sana, wezi wa mtandaoni wako kila mahali, lazima nigilina data yangu.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au ni pumzike tu nyumbani, ni soma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wengesema tuende ziara kwa bibi, hatuja mwona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri, tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nathani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tu pumzike pia. Tumekuwa na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufungua mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Muda wakumaliza kazi unakaribia sana. Nimebaki na siku mbili tu. Jee, nitamaliza kwa wakati, kazi bado ni nyingi. Lazima nifanya kazi za ziada, usiku leo na kesho. Nitazima simu yangu, nisije nikasumbuka. Naitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi? Hebu niangalie orotha yangu. Kwanza, nikamaliza ripoti kuu. Vielelezo nitaomba mwenzangu anisaidie na sehemu moja ndogo. Msongo wakazi unanikaribisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi ninasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa lazima nikamilishe nitafanya kwa bidii mpaka kazi iishe.